Mbili ni namba katikati ya moja na tatu.

Jibini ni aina ya bidhaa ya maziwa.

Programu ni data ambayo inaingizo wa kwenye kompyuta.

Mnunuuzi ni mtu ambaye ananunua kitu na feather.

Folder ni mahali ambapo mtu anaeza weka, weka karatasi zake za muhimu.

Jioni ni masaa yenye giza iko karibu kuingia.

Uchambuzi ni kufafanua kitu.

Ni namba kati ya tano na saba.

Haribu ni hali ya kuambia mtu shukra.

Pole ni jambo ya kutuliza mtu moyo.

Jumanne ni siku, ni moja wa siku kati ya wiki.

Alhamisi ni moja wa siku kati ya wiki.

Nyakazi ni mtu ambaye umeajiri kwa malipo.

Benki ni pahali penye pesa huwa zinawekwa na pia zinachukuliwa.

Tafadhali ni tukio ya kunyenyekea.

Laadi ni mojawapo ya viungo vya kupika.

Inaeza kuwa ni upatanishi.

Februari ni mwezi wa pili.

Kwa ni sehemu ya mwili ambayo iko ukuju kichwani.

Saba ni namba kati ya sita na nane.

Teli ni mahali penye watu wanakula.

Sukaari ni viungo vya kupikia chai.

Fanya kazi ni hali yenye mtu anafanya kazi.

Mkakati ni mpango wa muda mrefu.